Ndiyo napenda kula popcorn sana mara nyingi hunifurahisha ninapo tazama filamu au nikikaa na marafiki napenda kwa sababu ni rahisi kuandaa nyepesi kula na hunipahisiya kupumuzika na kufurahia wakati wangu wa mapumuziko.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi na watu tofauti tofauti. Ulinifundisha umuhimu wa ushirikiano, mawasiliano mazuri na uvumilivu. Kupitia changamoto za kazi nilijifunza kutatua matatizo kuwajibika na kuboresha ujuzi wangu wa kila siku.

Mazingira ya kazi hubadilika kuwa mazuri pale panapo kuwepo heshima ushirikiano na mawasiliano mazuri kati ya wafanyakazi. Pia ni muhimu kuwa na msukumo usalama na masharti yanayorahisisha kazi pamoja na kuzingatia ustawi wa kila mfanyakazi. Hivyo, kila mtu anaweza kufanya kazi kwa furaha na ufanisi.

Kwa kawaida, nalala masa saba hadi nane kila usiku. Hii hufanya nifurahie usingizi mzuri niwe na nguvu siku mzima na niwe makini kazini. Wakati mwingine, nikichoka sana, huenda nikalala kidogo mchana pia.

Napiga picha mara chache hasaa wakati wa hafla maalum au tukio la kipekee. Napenda pia kupika picha wakati wa safari, sherehe au maanthari nzuri ili niwe na kumbukumbu nzuri za wakati huo. Si mara kila siku lakini ninapopika hufanya niwe na furaha na kumbukumbu nzuri.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napumzika kidogo ili kupata nguvu. Mara nyingi hula chakula cha mchana kisha nikitumia muda kidogo kutembea kunywa chai au kuzungumza na wenzangu. Hii usaidia mwili na akili yangu kupumzika na kuendelea na kazi kwa ufanisi.

Ndiyo napenda kuoga kwa maji ya moto hunisaidia kupumzika kuondoa uchovu wa siku na kunifanya nijiskie mtulivu na mwenye nguvu tena hasa asubuhi au jioni baada ya shughuli nyingi za kazi.

Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni ni rabisi sana na husaidia kuokoa muda kwa sababu naweza kuagiza nikiwa nyumbani pia hunipa nafasi ya kulinganisha bei na kuchagua bidhaa ninazo zihitaji kwa haraka na kwa urahisi.